Napenda sanaa ya aina kadhaa, lakini sanaa inayo ni gusta zaidi ni sanaa ya muziki, sanaa ya uchoraji na sanaa ya maandishi. Kwa maoni yangu sanaa hizi tatu zinanguvu kubwa ya kuwasilisha hisia, mawazo na ujumbe wa kila aina kuhusu maisha ya binadamu. Kwanza kabisa, muziki ndiyo sanaa ninayo ipenda zaidi. Muziki hua unauwezo wa kuzungumza na moyo bila kuhitaji maneno mengi. Wakati mwingine, wimbo unaweza kueleza kile ambacho mtu hawezi kusema kwa sauti. Napenda muziki kwa sababu unaweza kubadilisha hali ya mtu kwa haraka. Unaweza kunifariji ni kiwa na uzuni, kunipa motisha ni kiwa ni mechoka au kunifanya ni fikirie kwa kina kuhusu maisha. Kwa maoni yangu muziki ni sana ilio karibu sana na roho ya binadamu. Kwa sababu, kila mtu bila kujali elimu au umri, anaweza kuuhisi na kuuelewa kwa namna yake. Pili, napenda sana sanaa ya uchoraji na michoro. Hii ni sanaa inayotumia macho zaidi, lakini ujumbe wake huingia moja kwa moja akilini. Napenda mchoro kwa sababu mchoro moja unaweza kusimulia hadithi nzima bila neno hata moja. Rangi, mistari na umbo vina vyotumika vinaweza kuonye shafuraha, hasira, mateso au matumaini. Kwa mtazamo wangu msanini na mchoraji anahuru mkubwa kueleza mawazo yake kwanjia ya kipekee na hilo hunivutia sana. Pia napenda sana hii kwa sababu hunifanya nifikirie zaidi na uliza maswali kama msanini alimaanisha nini au hii inauhusiano gani na maisha halisi. Tatu sanaa ya mandishi Hasa maishairi ya hadithi fupi inavutia kwa kiwango kikubwa Nathani maandishi ni sanaa inaitaji akili na umakini mkubwa kwa sababu msanii hutumia maneno kuunda picha akilini kwa mwa msomaji Napenda mashairi kwa sababu maneno machache ya naweza kubeba maana nzito sana hadithi zinazo hunifundisha kuhusu maisha maamuzi na matokeo yake Kwa ujumla napenda sanaa inayobeba ujumbe wa maana na hisia za kweli sanaa ambayo haina ujumbe au inalenga kuvutia macho tu bila maudhui kongu haina mvuto mkubwa Ninaamini sanaa ya kweli inapaswa kumfanya mtua fikirie ahisi au ajitathmini Ndiyo maana muziki, wa maana, michoro yenye ujumbe na maandishi yenye kinina Ndiyo haina za sanaa ninazo zipenda.